Haya kwa kweli natumia simu yangu zaidi kwa masiliano za kujifunza lakini matumizi haya yana maana pana kuliko inavyonekana jujuu kila naposhika simu yangu juuliza kwa nini kifahiki kidogo kinanafasi kubwa sana katika maisha yangu za kila siku? Je, nakitumia kama chombo cha kunizaidia au kama kitu kinachonipotezea muda tu je, ningefanya nini bila simu yangu kwa siku moja? Maswali haya unifanya nitafakari kwa kina jinsi navyo iwitumia Kwanza kabisa, simu yangu ni daraja la mawasiliano. Utumia kuasiliano ya familia, rafiki na wenzangu wa kazi, ujiuliza Je, si ajabu kuambia kwamba bonyeza kitufe kimoja tuu naenza kuzungumza kwa mtu aliye mbali nami kwa maelfu ya kilomita Je, mawasiliano haya yameimarisha mawasiliano yangu au yamefanya kwa mepesi kupita kiasi Pitea simu, naenza kushiriki maazo, kusikiliza sauti zaatu na wapenda, kujua kinachuandelea katika maisha yao Lakini matumizi ya simu hayaishi ya hapo, ninaitumia sana kujifunza na kupata tarifa mara nyingi hujiuliza je, maarifa mangapi yapo ndani ya simu yangu, kwa nini nisitumia fursa ya kujiongezea ujuzi? Je, dakika chache ninaz tumia mtandao ni zinaeza kunijenga badale ya kunichosha? Ninasoma makala, minazoma video za elimu Nakutafuta majibu ya maswali yanayonijia ya gafla, simu imekua kama darasa dogo mfuko ni mwangu Pia, naitumia kupanga maisha yangu ya kila siku Ujiuliza ningewezaje kumbuka ratiba zangu zote bila msaada wa simu? Jee kupanga kazi kupitia simu kunanifanya niwe na nidhamu zaidi. Kalenda, vikumbusho na urotha za kazi unizaidia kukaa makini na kukubuka kusahao majokumu muhimu Jee, unifanya nitambwe kuwa simu naeza kuwa mshirika mzuri kama ikitumika kwa busara hata hivyo siwezi kukaa kuwa simu pia ni chanzo cha burudani. Ujiuliza je, vibaya kujipa mapumziko kidogo kutia muziki, video au mitando ya kijami Jee burudani hii inanipa nguvu mpya au inaninyonya muda wangu? Na kujaribu masali haya ujitahidi kueka mizani kufurahia bila kupitiliza. Wakati mwingine pia ujitamini na kujuliza mara ngapi ninachukua simu bila sababu msingi Je ni naitabiti simu yangu kwa maswali haya unizaidia kujirekebisha na kutunguza matumizi yasio ya lazima hasa pale napugundua kuwa muda unanichoka bila kujua Kwa ujumla, natumia simu yangu zaidi kama chambo cha mawasiliano, kujifunza na kupanga maisha lakini kwa angalifu Je, si kweli kwamba teknolojia haina tatizo lenyewe. Bali namna tunavyoitumia. Je, simu yako inakuzaidia kuwa mtu bora zaidi? Au inakuvuruga. Kwangu, jibu utengemea uchaguzi ninaoufanya kila siku. Ndio maana hujitahidi kutumia simu yangu kwa kusudi sio tu kifaa cha kuburudisha bali ni nyenzo wa kunijenga Je, tukimia simu zetu kwa hekima, haziwezi kuwa daraja na maendeleo badala ya kikwazo? Hilo ndilo swali linaloniongoza kila ninaposhika simu yangu.

Na vishambulia ya mabadiliko kazini hili ni swali nzuri sana ambalo nimeulizwa na watu wengi na hili ndilo jibu nitakalokupa na vishambulia mabadiliko kazini ni kukubali kuwa mabadiliko haya yamefanyika kubali kuwa chanzo cha mabadiliko haya kufanyika na kukutana mabadiliko kazini naeshambulia kwa mtazamo wa kujifunza pia na kujirekebisha si kwa hofu, kila mara naposikia kuwa kuna mabadiliko mapya huyo ni mfumo mpya, mbinu tofauti ya kufanya kazi au viongozi wapya, ujiuliza kwanini mabadiliko haya ya nakuja Jee, yanalenga kutatua tatizo gani Jee, yanaeza kunisaidia kukua au yananiogopesha kwa sababu haya janizoesha swali haya unisaidia kuanza safari ya kuyaelewa kabla kuyapinga hatua yangu ya kwanza ni kuwa ni kukabili hali halisi ujiuliza jee ninauwezo wa kuyazuia mabadiliko haya kama siwezi kwa nini nipoteze nguvu kupinga badala ya kujifunza Napo kubali kuwa mabadiliko ni sehemu ya kazi maisha kwa ujumla akili yangu utulia na kuwa tayari kusikiliza kubali hakumaanishi kukubaliana na kila kitu mara moja bali ni kujifungua lmlango wa kuelewa Baada ya hapo uanza kujifunza kwa makini ujiuliza ninachoitaji kujua ninini ilinifanye kazi vizuri katika hali mpya ujuzigani mpya ninaopaswa kujifunza nani naeza kumuuliza maswali bila uoga badala ya kukaa kimia na kulalamika uchukua hatua ya kuuliza, kusoma na kujaribu Najua kuwa kadri navyoelewa mabadiliko ndivyo navyopoteza hofu Pia ujitathmini binafsi ujiuliza Jee, mabadiliko haya yanaguza maeneo yangu ya udhaifu Jee, huu ni wakati wa kuboresha nidhamu, mawasiliano au ujuzi wa ki teknolojia Badiliko hunilazimisha kujiangalia upya na mara nyingi Ugundua kuwa nilikuwa nimezoea sana njia moja kufanya mambo Hapo ndipo napoona mabadiliko kama kioo cha kunionyesha maeneo ya kukua kama zingira ya timu ujaribu kuwa sehemu ya suluhisho Si tatizo ujiuliza naezaje kuwasaidia wenzangu kuzoea mabadiliko haya, je ni kiweka mtazamo chanya, nitaadhiri vipi mazingira ya kazi Badala ya, badala ya kueneza hofu na malalamiko ujaribu mara nyingi ushirikiano upunguza ugumu wa mabadiliko bila shaka Si mabadiliko yote hua raisi Kuna nyakati ujiisi kuchanga nyikiwa au kuchoka Lakini hata hapo ujiuliza Jee hii siya ya muda mfupi au ishara ya kushindwa Jee nikivumilia kidogo hali itakuwa bora maswali haya unikumbusha kuwa isiya upitia lakini ujuzi na uzoefu ubaki Kadri muda unapopita uanza kuona faida Ujiuliza jee kama kusingekuwa na mabadiliko haya niNgejifunza haya yote Jee, ningekuwa toleo hili jipya la mimi mwenyewe. Mara nyingi jibu huwa hapa na hapo ndiyo na potambua kuwa mabadiliko hata yale magumu yamechangia kunijenga. Ujumla, naishambulia mabadiliko kazini kwa kuya kubali, kujifunza na kubadilika. Sioni mabadiliko kama adui, bali, kama mwalimu. Jee, siku ilikuwa mbakazi na maisha ubadilika iwe tupende au tusipende. Ni bora kupambana na mabadiliko au kujifunza kuyatumia kama daraja la maendeleo Kwangu kuchagua kujifunza na kubadilika ndilo shambulio bora zaidi dhidi ya mabadiliko kazini.

Ninaposhugulikia udhaifu wangu kazini huuanza kwa kujitambua na kujikubali sababu Naamini hakuna mtu mkamilifu kila siku napogundua Kila siku ninapogundua eneo ambalo si imara hujiuliza ni udhaifu gani huu hasaa unajitokeza katika hali gani Unaniathiri vipi mimi binafsi na kazi ya timu kwa ujumla? Maswali haya hunisaidia nisiukimbie udhaifu wangu bali niukabili ana kwa ana hatuwa ya kwanza huwa kujipima kwa uaminifu, hujiuliza. Je, ninakwepa majukumu fulani kwa sababu nayahofia? Je, ninatharisha kazi kwa sababu sijaijenga vizuru uwezo wangu? Kujisemea ukweli, si rahisi, lakini ni muhimu. Nimegundua kuwa nikikubali udhaifu wangu moyoni tayari nimechukua. Hatuwa ya kwanza, kuushinda. Baada ya hapo, huanza kujifunza kwa makusudi, hujiuliza. Ujuzi gani naukosa maarifa gani yatansaidia kwa bora? Jee naeza kujifunza kupitia mafunzo kusoma au kuomba msaada Badala ya kuona udhaifu kama aibu huanza kuoana kama fursa ya kujijenga Kila kitu ninachojifunza hunifanya nijiamini zaidi kuliko jana Pia kujifunza kuomba msaada bila hofu hujiuliza kwa nini nijifanya najua Kila kitu ilhali niko katika timu jee? Kuomba msaada kunanifanya nionekane dhaifu au kunanionyesha kuwa na niya ya kukua nilipokabili mtazamo wangu niligundua kuwa wenzangu wako tayari kusaidia na mara nyingi pia wao pia hujifunza kupitia changamoto zangu wakati mwingine, udhaifu wangu huonekana katika usimamizi wa muda au mawasiliano Hapo hujiuliza jee, ninaeka kipaumbele sahihi Jee, ninawasikiliza wengine vya kutosha jee najieleza kwa uwazi Swali haya hunifanya nirekibishe mienendo yangu midogo midogo kama kupanga ratiba bora au kujifunza kusikiliza kabla ya kujibu Pia kuweka malengo madogo ya kujiboresha ujiuliza ni cheo gani ndogo naeza kuchukuliwa ili niwe bora kidogo kesho Jee nikiboresha asilimia ndogo kila wiki nitakua wapi baada ya miezi michache malengo madogo hunisaidia nisikate tamaa kwa sababu maendeleo huonekana hatuwa kuhatua bila shaka kuna nyakati huisi kukata tamaa lakini hapo ujuliza jee, kile mtu anayefanikiwa hakuwai kupitia hatuwa kama hii Jee kushindwa mara moja kunamanisha nimeshindwa kabisa swali haya hunikumbusha kuwa kosea ni sehemu ya mchakato wa kujifunza si mwisho wa safari Kadri muda unavyopita huanza kuona mabadiliko ujiuliza jee kuhusu hio thibitisho kwamba kujikubali na kujifunza kunaleta matokeo? Jee ningeeza kufika hapo kama ningeficha au kujilaumu sana Hapo ndipo napotambua kuwa kushugulikia udhaifu si vita thidi yangu mwenyewe mbali ni safari ya kujijenga Kwa ujumla, nashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua, kujifunza, kuomba msaada na kuweka malengo ya kuboresha hatuwa kwa hatuwa Sihoni udhaifu kama kikwazo cha kudumu, bali kama daraja la maendeleo Jee, si kweli kwamba nguvu ya ia mtu haionekani katika ukamilifu wake, bali katika juhudi zake za kujiboresha Jee, tukikubali udhaifu wetu, hatufunguwi mlango wa kua bora zaidi kwangu jibu ni ndiyo.

Kwa maoni yangu, sera ya kampuni inaoiyona kwa muhimu zaidi ni sera ya mawasiliano na heshima kazin, Kila napofikiria kuhusu mazingira bora ya kazi, ujiuliza nini hasa, kinachofanya watu wafanye kazi kwa moyo moja. Je? Ni mishahara tu au ni namna tunavyo tendeana kila siku je, mtu anawenza kutuoa uwezo wake wote kama haishemiwi hii, hawa hausikilizwi mawazo haya, unifanya nitambue nini Kwa nini sera hii ina uzito mkubwa sana Sera ya mawasiliano na heshima uweka msingi wa kila kitu kingine bila mawasiliano mazuri. Hata sera bura zaidi ushindwa kufanya kazi ujiuliza kama mfanyi kazi ya hawezi kuzumgumza kwa uhuru. Atatoa mawazo mapia vipi kama nagopa kuuliza au kukosoa kwa njia ya kujenga. Je? Kampuni itakuwa kweli kwa ndipo napoona kua sera inayohimiza mawasiliano ya wazi ni heshima ni ya heshima na ujengo wa minifu katia wafanyi kazi na uongozi. Pia sera hii hunisaidia kuhisi kuthaminiwa ujuliza ni mara ngapi watu huwacha kazi si kwa sababu ya kazi yenyewe Bali kwa sababu ya mazingira Je?, mfanyakazi yanaye hisi kusikilizwa hata kuwa na motisha zaidi wakati kampuni ina sera wazi inayokataza dharau unyayasaji au mawasiliano ya kuthalilisha wenye kazi uhisi salama na huru wakati kuwa wao wenyewe katika kazi hii ya kila siku tofauti za maoni haziepukiki ujuliza tashugulikia jitofauti hizi bila sera inaewelekeza maana ya kuwasiliana Je? Migogoro itageuka kuwa chuki au itakuwa chanzo cha mawazo bora Sera ya mawasiliano huonyesha kuwa kutofautiana si tatizo bali na mamna tunavyotofautiana ndio muhimu. Nahimiza kusikiliza kuwelekeza hoja kwa heshima na kutafuta suluhisho badala ya kulaumiana Sera hii pia inamchango mkubwa katika ukuwaji wa kampuni hujuliza Kwa je kampuni ineza kuboresha huduma au bidhaa bila maoni wafanyikazi wake? Je ubunifu inaweza kukua katika mazingira ya hofu? Mawasiliano ya wazi huwapa wafanyikazi ujasiri wa kushiriki mawazo mapia hata yale yanapokuenda kinyume na mazoea mara nyingi mazoea ndio huleta mabadiliko makubwa. Kwa upande wa uongozi pia, sera hii huwa kwa mfano hujuliza, kama viongozi wa hafwati mawasiliano ya heshima wafanyikazi watafuata vipi? Je sera inamana gani kama hitumiki kwa wote? Hati viongozi wanawasiliana kwa wazi kusikiliza na kuheshimu maoni ya wengine kujenga utamaduni mzuri na unaonea katika shirika zima Hata katika nyakati ngumu sera hiyo hubaki kwa muhimu Hujuliza mabadiliko ya kitokea ua changamoto zikizuka. Je? Si mawasiliano ndiyo yatakayopunguza hofu Je? Ukweli unawasilisho kwa heshima ule tu utulivu zaidi kuliko ukimia, kampuni yenye sera the dhabiti ya mawasiliano. Inaweza kupitia vipindi vigumu bila kupoteza mshikamano. Kwa jumla, sera ya mawasiliano na heshima kazini ndiyo naiona kwa muhimu zaidi sababu inadhiri moja kwa moja watu, utamaduni na matokeo ya kampuni Je?, si kweli kwamba kampuni ni watu kabla kuwa majengo au faida. Je? Tukiheshimiana na kuwasiliana vizuri, hatuwezi kufikia malengo kwa pamoja kwa rahisi zaidi? Kwangu, sera hii ni mandishi tu kwenye karatasi bali, ni moyo wa kampuni inayotoka kukua na kudumu.

Naweza kusema kwa uhakika kwamba mahali ninapoishi nisehemu muhimu sana ya maisha yangu Kwa sababu ndipo napopata nguvu na utulivu na kujijenga kila siku Kila ninapofikiria kuhusu mahali hapa hujiuliza ni nini hasa Kinachofanya mahali fulani uhisi kama nyumbani Je ni majengo watu au hisia unayopata unapofungua mlango na kuingia Je ningekua mtu yule yule kama ningekua ninaishi kwingine maswali haya hunifanya nione kuwa mahali ninapoishi Si anwani tu Bali ni sehemu ya utambulisho wangu mahali ninapoishi Si makubwa sana Lakini yanauhai wake kujiuliza kwanini napenda ukimya wa asubuhi hapa Kwa nini sauti ya kawaida kama ndege watu wanakipita au magari kwa mbali hunipa amani asubuhi ninapoamka mazingira hunisaidia kuanza kila siku taratibu bila presha nyingi hapo ndipo napata muda wa kujipanga na kuweka malengo ya kila siku watu wanaonizunguka pia hufanya mahali hapa pawe maalumu kujiuliza ni kwa kiasi gani majirani wanachangia hisia ya usalama au karibu je tabasamu la kawaida au salamu ya asubuhi inaweza kubadilisha siku ya mtu ingawa Sikila mtu tunafahamiana kwa undani kuna mahali ya kuheshimiana na kuzoeana jambo ambalo linanifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii si mgeni Pia napenda namna mahali ninapoishi panavyo nirahisishia maisha ya kila siku hujuliza je si baraka kuwa karibu na huduma muhimu kama maduka, safiri au maeneo ya kazi Je maisha yange kuwa magumu kiasi gani kama kila jambo lingehitaji safari ndefu urahisi huu hunipa muda zaidi na wakujihusisha na mambo muhimu kama kazi, familia au hata pumzika Hata hivyo, hakuna mahali palipo kamilifu Kuna nyakati hujiuliza ni mambo gani ningependa yawe bora zaidi hapa jeni miundo mbinu usafi au tulivu zaidi maswali haya hunifanya nitambue kuwa kupenda mahali unapoishi hakumaanishi hulioni mwapungufu yake Bali unayakubali huku Ukitumaini mabadiliko mazuri siku zijazo mahali hapa pia hunipa nafasi ya kujitafakari hujiuliza kwa nini nahisi nafikiria vizuri zaidi Nikiwa hapa je mazingira yana mchango gani katika afya akili nahisia zangu Wakati mwingine, nikikaa kimia natambua kua, nimekuwa nikikuwa polepole, fikiria na kuhisia, kwa sababu utulivu ninaoupata hapa, kadri muda unavyopita mahali ninapoishi panaanza kubeba kumbukumbu. Jiulize ni matukio mangapi, tayari yamejengwa hapa, furaha ngapi, changamoto ngapi, maamuzi gani muhimu yamefanyika ndani ya kuta hizi. Kila kona inakua na hadithi yake na hilo, hunifanya niheshimu zaidi nafasi ninayoishi. Ujumla, mahali ninapoishi ni zaidi ya sahemu ya kulala ni mahali pa kufikiri, kupumzika na kujijenga Je, si ukweli kwamba mazingira mazuri, hujenga moyo, na akili je, kama tungechagua kuyaangalia kwa macho ya shukrani Tusinge pata fura zaidi hata katika vitu vya kawaida ndio maana, nilithamini mahali ninapoishi kwa sababu hapa ndipo safari yangu ya kila siku Inaanzia, na kuishia.

Ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye maana kuwacha mchango chanya kwa wengine, sio kwa maeneo tu bali kwa matendo. Kile napojitafakari hujiuliza, ndoto kubwa ni ipi hasa, jee, nikuwa ni mali na nyingi, umaarufu au ni kuwa na athari halisi katika maisha ya watu. Nikiondoka duniani leo ningependa nikumbukwe kwa nini, maswali haya, hunifanya nitazame ndoto yangu kwa upana zaidi kuliko mafanikio ya haraka. Ndoto yangu kubwa inaanzia ndani yangu, hujiuliza, je, naishi kulingana na maadili yangu Je, najitaidi kuwa toleo bora la mimi mwenye kila siku tamani kukua kiakili kihisia na kitaaluma ili niwe mtu anayeaminika Najifunza kila wakati na anaye kubali changa moto bila kumbia Ndoto yangu si kufika mahali fulani na kusimama bali, kuendelea kusonga mbele hata safari inapokua ngumu Pia nina ndoto ya kuwasaidia wengine kukua hujiuliza ni kwa njia gani, naeza kutumia maarifa au uzoefu wangu kuinua wengine.Je msaada mdogo naotoa leo unaeza kubadilisha maisha ya mtu kesho. Naamini kuwa, mafanikio ya kweli hayapimwi kwa kile unachopata pekee, bali kwa kile unachowezesha wengine kukipata. Ndoto yangu ni kuwa, mtu anayehimiza matumaini, anayetoa mwanga hata katika nyakati ngumu. Ndoto yangu pia inahusisha uhuru wa mawazo na maamuzi hujiuliza je. Nafanya nachokiamini au nafuata mkondo kwa sababu ya hofu je ujasiri wa kusimama kwa yale nayoamini ata kama si raisi Tumani kuishi maisha inayoyachagua kwa makusudi nikifanya maamuzi kwa busara na uwajibikaji bila kuwacha ndoto zangu zipotee kwa sababu ya woga bila shaka, jua ndoto kubwa huja na changamoto hujiuliza nikiwa njiani Takabiliana vipi na kushindwa Ntaka poanguka, ntasimama tena au ntakata tamaa ndote yangu ina nifundisha kuwa kushindwa si mwisho bali ni somo kila kosa ni nafasi ya kujifunza na kila kikwazo ni jaribio la udhabiti wangu kadri navyokuwa ndoto yangu inaendelea kuwa pia hujiuliza je ndoto yangu ya leo itafanana na ya kesho je niko tayari kuiboresha kadri navyojifunza zaidi kuhusu maisha Natambua kuwa ndoto si kitu kigumu kisichobadilika kama safari inarekebishwa kadri unavyoendelea kutembea mwisho wa yote ndoto yangu kubwa ni kuishi kwa kusudi Hujiuliza Je, kila siku ninayoishi ina mchango fulani Je, ninachokifanya leo Kinanileta karibu na ndoto yangu au kinanirudisha nyuma maswali haya huniongoza kufanya maamuzi madogo ya kila siku Maana kubwa kwa muda mrefu Kwa jumla, ndoto kubwa si kuwa bora kuliko wengine Bali kuwa bora kuliko jana na kuishi kwa uadilifu kujifunza bila kuchoka kuwacha alama njema kwa watu na dunia kwa jumla Je, si kweli kwamba ndoto kubwa hutupa mwelekeo je kama tungeishi kila siku tukikumbuka ndoto zetu singekuwa na nguvu zaidi ya kusonga mbele ndio maana hushikilia ndoto yangu kwa matumaini subira na imani kwamba kwa hatua ndogo ndogo inaeza kutimia.

Chumba changu cha kulala ni sehemu ninayo ithamini sana Kwa sababu ndiyo mahali napo pumzika, kufikiria na kujikusanya baada ya siku ndefu Kila napoingia chumbani ujiuliza kwa nini mahali hapa. Unifanya nijisikie salama, ni kwa sababu ya ukimya wake, mpangilio wake au ni hisia ya kuwa peke yangu ni mawazo yangu. Je? Chumba cha kulala ni zaidi ya mahali pakulala tu maswali haya unifanya nione chumba changu cha mtazamo wa kona zaidi Chumba changu si kikubwa sana lakini kimepangwa kwa namna inayo nifanya nijisikie huru. Kitanda kiko katikati kikiwa kimepangwa kwa usafi na unyenyekevu. Ujiuliza kwa nini kitanda safi hunipa amani ya moyo Je, kulala mahali palipo katika mpangilio mzuri akuchangii usingizi mzuri. Nimegundua kuwa mpangilio wa chumba unathiri moja kwa moja iliyangu ya akili ukuta wa chumba unarangi tulivu rangi inayo saidia macho kupumzika. Ujiuliza kwa nini rangi tulivu unifanya nitulie haraka. Je, mazingira yana nguvu kuliko tunavyo dhani, nikiwa chumbani nahisi kama kasi ya dunia inapungua Nina pata nafasi ya kupumua kwa kina bila presha. Kuna dirisha lina ruhusu mwanga wa asubui kuingia taratibu asubui ninapo amka. Ujiuliza je? Kuna jambo zuri kuliko kuamshwa na mwanga wa asili Je, mwanga huu unipa matumaini mapya ya kuanza siku jioni dirisha hilo hunipa nafasi ya kutazama nje kwa muda mfupi nikitafakari siku ilivyo kwenda. Chumbani pia kuna vitu vichache binafsi vinavyo beba maana, ujiuliza kwa nini vitu vidogo kama picha au kitabu upata uzito. Mkubwa kihisia, je vina nikumbusha wapi, nimetoka na ninapoelekea vitu hivyo hunifanya nijisikie karibu na kumbukumbu na malengo yangu bila kujaza chumba kwa vitu visivyo na umuhimu. Siku napofika chumba changu hubadilika kuwa mahali pa utulivu kamili ujiuliza kwa nini kimya cha usiku kina sauti yake. Je ni wakati huo ndipo mawazo ya kweli ujitokeza. Ukiwa kitandani ufikiria mafanikio, changamoto na mipango ya kesho Chumba hunipa nafasi ya kujitathmini bila usumbufu nimejifunza kuwa chumba changu cha kulala kina athiri ata afya yangu kwa akili. Ujiuliza je ningepata usingizi mzuri kama chumba kingekuwa na vurugu au kilele. Je, kwa usingizi bora uanza mazingira bora. Ndiyo maana ujitahidi kukifanya chumba kiwe safi utulivu na chenye mpangilio mzuri. Kadri muda unavyo pita chumba changu kimejaa hadithi ujuliza ni maamuzi mangapi muhimu nimefanya nikiwa hapa. Ndoto zipi zimeanza kufikiriwa nikiwa nimelala hapo. Chumba kinakua shahidi wa safari yangu ya maisha furaha, huzuni na matumaini kwa ujumla chumba changu cha kulala si mahali pakulala tu bali ni mahali pakupumzisha mwili na akili Je si kwamba mazingira tulionayo ujenga maisha tunayo aishi je tukitengeneza nafasi zetu ziwe na utulivu, atuwezi pia kuleta utulivu ndani yetu ndiyo mana nakipenda chumba changu kwa sababu hapa ndipo siku yangu uanza na kuisha.

Kwa kweli, siendi maktabani kila siku, lakini ujitahidi kuenda marakadhaa kwa mwezi asana poitaji utulivu au makini wa hali ya juu. Kila napofikiria kuhusu kuenda maktabani, ujiuliza kwa nini maktaba inamvuto wa kipekee. Mimi kinachofanya nisikie nikiwa maktabani, mawazo yangu ya natulia zaidi kuliko ni kiwa mahali pengine. Je, ni kimya chake, vitabu vile vizunguka au hisi ya kwa mahali pamaharifa. Zoli haya, unifanya nione maktaba kama zaidi ya jengo lenye vitabu. Kuna nyakati na pojikuta nikenda maktabani maramoja kwawiki hasana pokuwa na kazi nyingi za kusoma au kuandika Ujiuliza, jee nikiendelea kusoma taeza kujizoea na usumbufu wa simu au kilele Je, si borani jitengea muda malum, ujifunza mahali pana kuandiko kwa kusudi hilo Maktaba huni saidia kuweka mipaka kati ya majukumu na usumbufu wa kilasiku na pokuwa maktabani, naisi kama akiliangu inaingia katika hali tofauti Ujiuliza kwanini kuona watu wengi wa kisoma kuna nipamotisha kusoma zaidi Je juhudi zao hazini vutini jitahidi pia Kwa ngufu fulani fulani ya kimya yapa moja Kila mtu yuko pale kwa lengo lake lakini malengo hayo ya naunganisho na hamu ya kujifunza Hali hiyo unifanya nijizangatie zaidi kile nachokifanya Hata hivyo sikila wakati ninapenda kuenda maktabani Kuna yakati hujiuliza Jee ni lazima nienda maktabani ilhali ni navitabu na mtandao nyumbani Jee hujifunza kuna tegemea mahali au nidhamu yangu binafsi So lihaya hulikumbusha kuwa maktaba ni msaada si sharti na poona naeza kujisomea vizuri nyumbani kucheleesha kuenda maktaba ni pila kujila umu Lakini mara nyingi na poisi ni melemewa na mawazo ya menichanganya Uamuwa kuenda maktaba ni hujiuliza Jee kupadilisha mazingira kuweze kunisaidia kufikiria kwa uwazi zaidi Jee ukimya wa maktaba huwezi kunirudisha kwenye mstari mara, nyingi jebu huwa ndiyo. Kukapale, kwa saachache unisaidia kupanga mawazo yangu upyana kuendelea na kazi kwaufanisi. Maktaba pia unikumbusha dhamani ya vitabu vya kuchapisha. Ujiuliza kwanini kushika vitabu mkononi kuna hisi tofauti na kusoma kwenye skrini. Je, harufu ya vitabu na kurasa zake inanirudisha kwenye msingi yakujifunza. Kuna wakati na hisi kama ni nasoma kwa kina zaidi nikyo maktabani bila haraka wala kuruka ruka. Upande wa ratiba hujiuliza je ningefaidika zaidi ni kiweka siku maluum ya kuenda maktabani kila wiki au nibora ni endepale tuunapohisi na itaji Kwa sasa na chaguanjia akati si ratiba ngumu bali ni nidhamu ya kujuanilini na itaji mazingira ya maktaba hiyo hunisaidia kuifanya maktaba ibaki kuwa mahali pathamani sijukumu kadrina viendelea na maisha mtazamo wangu kuhusu maktaba unaendelea kupadilika Ujiuliza jee, maktaba itabaki kuwa muhimu hata teknolojia inapoendelea Jee, watu wataacha kabisa kuenda maktaba ni awataendelea kujitafuta kama sehemu tulivu na maarifa Kwa ngu maktaba bado inanafasi yake Kwasababu, inatowa kitu ambacho siraisi kukipata kuingine kimya wenye kusudi Kwa ujumla, huenda maktaba ni marachache lakini kwa niya maluum Sio swala la marangapi, bali ni kile ninachokipata na pokua pale Jee siku likuamba mahali pana kukusudia kufikiria vizuri kwa nastahili kutembelewa kwa mara mingi Jee kama tunangitenga muda zaidi kwa kimya na kusoma tusinge jijenga zaidi Diomana hatani sipoenda mara nyingi maktabahu baki kwa sehemu muhimu sana katika safariyangu.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni, na ni moja mambo yanayonipa utulivu wa kipekee. Kila napofikirio kutembea msituni hujiuliza kwa nini mazingiro asili hunivuti ya kiasihiki. Nani hasa kinachonifanya nijisikia huru napokuwa mbali na kilele za mji. Je, ni sauti ya ndege, harufu ya miti, au ni ukimya wenyewe unaozungumza na nafsi yangu. Maswali haya, unifanya nitambue kuwa kutembea msituni si matembezi ya faida tu. Bali ni uzoefu wa ndani kabisa na poingia msitu hatuwa yangu ya kwanza huwa pole pole zaidi Ujuliza kwanini siitaji kukimbia nikio hapa Kwanini aki yangu inaanza kutulea bila kulazimishwa Kila mti unaonekana kama una Una hadithi yake na kila njia nyembamba unifanya nijisike kama niko kwenye safari ya kugundua si tu mazingira Balini na hata mawaza yangu kwenye msitu unipa nafasi ya kusikiliza sauti za andani ambazo mara nyengi ufunikwa na pilika pilika za maisha ya kila siku wakati mwengine napotembea msitu ni peke angu hujiuliza wakia huo ni wakugopo mwini wa kudhamini kwa nini nikiwa peke angu hapa sijihisi mpweke badala upweke huisi mwanga niko ajabu kati angu na mazingira upepo unapovuma majira majani ya napocheza nahisi kama sehemu ya kitu kikubwa kuliko mimi siyahuni hiyo unifanya nijisikia mnyenyekevu lakini pia mwenye amani kutembea msituni unifayani fikiria maisha kwa upana zaidi Ujiuliza kwa nini miti ukuwa baridi Ala haraka lakini hudumu kwa muda mrefu Jee kuna somo la uvumilivu hapa ajea maisha na itaji kasi au dhabiti Hapona mtu mkubuli ukuwa na miaka nyingi utambua kwa mambo maana uchukua muda msituni ufundisha kuwa kwa taratibu si kushindwa bali ni sehemu ya mchakato wa asili Pia kuna wakati wa changamoto njia zinaweza kuwa na minuko au miba au udongo kwenye utelezi hapo ujuuliza jie siya haya yanafana na changamoto za maisha njia ni kisimama na kuangalia vizuri si nitaona njia salama ya kupita kila kikwazo msituni hunikumbusha kuwa changamoto hazimanishi mwisho wa safari bali sehemu ya kujifunza na mna ya kusungambele na kutadhari na hekima kutembea mstuni pia unisaidia hata kiafya hujuliza kwa nini pumzi yangu inakua nyepesi nikiwa hapo je mwili wangu hauitaji mara kwa mara kunganisho na hasili mwili na akili vinaonikana kufanya kazi kwa maelewano zaidi uchovu wa mawaza upungua na badala yake upata ngjvu mpya kukabiliana na majukumu ya kila siku Kadri ya matembezi ya Kenda inavyandelea huanza kufikiria kuhusu na wangu na mazingira hujuliza jie kinacho nifanya kila siku nikina nisadia kulinda msitu kama huu Je ninadhamini kia kutosha zawadi ya asili nilionayo kitu nifanya niisi wajibu wa kulinda mazingira kwa sababu ninaona moja kwa moja uzuri na umuhimu wake Hapo maliza matembezi ya kuondoka mtutuni hujuliza kwa nini nahisi kama niache sehemu yangu hapo Kwa nini natamani kurudi tena na kwa kila safari msituni uniacha nikiwa mtu tofauti kidogo mtu livu zaidi mwenye shukurani zaidi na mwenye mtazamo mpana na maisha.